Ndiyo, nimiwahi kwenda kwenye tamasha la kimuziki na kumbuka niliwahi kupiga gitaa katika bendi ya hazi modantarab na tulikuwa tukienda matamasha mbali mbali ya kimuziki. Na kutokana na kipawa changu cha kupiga gitaa niliweza kutumbuiza halaiki ya watu, watu walisherekea, watu walifurahia mziki na kwa kweli mziki ukiwa mtamu basi watu pia na upenda. Kwa hiyo, matamasha ya mziki yanakuwa mazuri zaidi, mziki ukiwa ni mzuri na wenye kupiga ala zile za mziki wakiwa wana vipaa mbali mbali. Ndiyo, nimewahi kwenda mara nyigi sana kwenye matamasha ya mziki.